Tunda langu la kupendeza zaidi ni embe. Mimi ninalipenda embe kwa sababu lina ladha tamu sana na harufu nzuri inayovutia. Kila msimu wa maembe unapofika, mimi huhakikisha kuwa ninakula angalau embe moja kila siku. Napenda maembe yalioiva vizuri na yenye rangi ya njano au nyekundu. Wakati mwingine mimi hupenda kukata ya embe vipande vidogo na kuvila au kutengeneza juisi nzito ya embe ambayo naweza kuinywa wakati wa mchana.

Mimi husaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Mara nyingi, mimi na marafiki zangu tunashiriki katika kufanya usafi kwenye mitaa yetu ili mazingira yawe safi na salama kwa kila mtu. Pia mimi hupenda kusaidia wazee kwa kuwabebea mizigo au kuwafanyia kazi ndogo ndogo za nyumbani.

Kuzungumzia timu bora ya mpira wa Marekani, watu wengi huwa na maoni tofauti. Kwa mimi timu ya Kansas series naichukulia kuwa moja ya timu bora zaidi kwa sababu ya mafanikio yao ya hivi karibuni na mchezaji wao mahiri patrick Mahomez wameshinda mataji kadhaa na wanaonyesha kiwango cha juu sana cha mchezo hata hivo, timu kama ya New England Patriots zinakumbukwa kwa historia yao ndefu ya ushindi na uchezaji wa kitaalam.

Mimi hushughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema kwa umakini sana. Kwanza, mimi hutengeneza orotha ya mambo yote ninayo takiwa kufanya na kuanza na yale ambayo ni ya muhimu zaidi. Hii inasaidia kutopata msongo wa mawazo wakati wa muda wa mwisho unapokaribia. Mimi hupenda kumaliza kazi zangu angalau siku moja kabla ya tarehe zinazo hitajika.

Ndiyo, mimi napenda kupiga picha sana kwa sababu ni njia nzuri ya kutunza kumbu kumbu za matukio muhimu maishani. Mara nyingi, mimi hutumia simu yangu kupiga picha za mandhari ya asili kama vile juali linapozama au mti wa kijani kwa sababu hili linanifanya ninahisi utulivu. Pia napenda kupiga picha za marafiki na mafamilia tunapokuwa kwenye sherehe kwa sababu ya kumbu kumbu.

Kusema kweli mimi napendelea zaidi kusoma habari za mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi. Sababu kuu ni kwamba habari za mtandaoni zinapatikana kwa haraka sana na wakati wowote ninapohitaji kupitia simu yangu. Pia mtandaoni naweza kupata habari kutoka vianzo mbalimbali duniani kwote kwa urahisi bila ya gharama kubwa.

Ninapenda kuwa mlimani au msituni. Napenda kuwa milimani ambapo kuna hewa safi na miti mingi napenda kuwa mjini. Napenda kuwa mjini penye pilka pilka na shughuli mingi. Na pia napenda kuwa pwani au kwenye bichi. Napenda kuwa mahali kwenye kuna pwani na bahari kwa sababu kuna utulivu.

Ndiyo, ninapenda kupika ni chaguo langu kupika na kujaribu mapishi mapya kila wiki chakula ninachopenda kukipika zaidi ni pilau. Pilau ya kuku kwa sababu ina ladha nzuri na harufu ya kupendeza. Pia, ninapenda kuwapikia marafiki zangu na familia yangu.